Kulinda faraha yangu mtandaoni ni jambo linalo ninalolipa uzito mkubwa sana kwa sababu ninafahamu kuwa katika dunia ya kidigitali ya leo taarifa binafsi ni mali ya yenye dhamani kubwa. Kwa hiyo, ninachukua hatua mbalimbali ya uangalifu na kwa kuelewa wakina ili kuhakikisha kuwa taarifa zangu, usalama wangu na heshima yangu binafsi vimelindwa kadri inavyowezekana. Kwanza kabisa, mimi hulinda faraha yangu kwa kuwa makini kwa taarifa ninazoshiriki mtandaoni. Kabla ya kuchapisha au kutuma taarifa yoyote, hujiuliza maswali muhimu kama, je, taarifa hii ni ya lazima kushirikiwa, je, inaweza kuniletea madhara sasa au baadae. Na kwa mtazamo huo, kuepuka kushiriki taarifa nyeti kwa anwani ya nyumbani namba ya simu taarifa za kifedha au mipango yangu binasi. Ninaamini kuwa, si kila kitu kinapaswa kuwa cha umma. Hata kwa mitandao ya kijamii, inahamasisha kushirikiana kila jambo. Pili, hutumia nywila imara kwa tofauti kwa akaunti zangu mbali mbali. Mimi huepuka kutumia nywila rahisi au ile ile katika akaunti zote. Badala yake, natumia nywila zenye mchanganyiko wa herufi kubwa ndogo, nambari, au alama maalum. Zaidi ya hilo, hutumia uthibiti wa hatuwa mbili, iyo ni two-factor authentication, pale inapowezekana. Kwa sababu, ninaelewa kuwa hatua hii huongeza kiwango cha usalama na kupunguza uwezekano wa akaunti zangu kuduliwa. Tatu mimi, hujitahidi sana kuelewa na kuthibiti mipangilio ya faraha. Hiyo ni privacy settings. Katika mitandao na programu ninazozitumia. Huangalia ni nani alieweza kuona michapisho yangu. Pia taarifa zipi programu zinaweza kufikia. Na ni ruhusa zipi nimezipa. Ikiwa programu inaomba ruhusa zisizo za lazima, mimi hujiepusha nayo au huiondoa kabisa. Hii inanisaidia kuwa na uthibiti juu wa data yangu badala kuiachia hivyo. Zaidi ya hayo, mimi hulinda faraha yangu kwa mwangalifu dhidi ya ulaghai na wizi wa mitandaoni. Kuepuka kubofya viungo visivyoeleweka, kufungua barua pepe za kutiliwa shaka au kupakua faili kutokana vianzo zisizo aminika. Ninafahamu kuwa wahalifu wa wamitandaoni hutumia ujanja wa kisaikolojia kwa kuwahamasisha watu kutoa taarifa zao kwa hivo najiepusha na kutambua dalili za ulaghai na kuchukua tahadhari mapema. Pia, hutumia sahihisho mara kwa mara kwenye vifaa vya programu ninazozitumia. Ninaelewa kuwa sahihisho yangu huja na maboresho ya kiusalama yanayoziba mianya ambayo inaeza kutumika vibaya. Kwa kufanya hivi, nahakikisha kuwa ninatumia mifumo ilio salama zaidi kadri ninavyo weza. Kwa ujumla nalinda faraga yangu kwa mchanganyo wa maarifa, tahadhari na nidhamu binafsi.

Kwangu mimi kwa upande wangu binafsi napenda mwanga wa kati. Si mkali sana wala hafifu kupita kiasi. Chaguo hili halitokani tu na upendeleo wa macho yangu bali ni uwelewa wangu wa kina kuhusu jinsi mazingira yanavyo athiri hisia umakini na ustawi wangu kwa ujumla. Kwanza kabisa mwanga wa kati hunipa utulivu wa macho na akili. Mwanga mkali sana mara nyingi, hunifanya nihisi kuchoka haraka, kuumwa na kichwa, kukosa umakini, hasa ninapokuwa nasoma au nafanya kazi inayohitaji fikira nyingi. Kwa upande mwingine, mwanga hafifu sana, hunifanya nihisi usingizi au uzito mwilini, au kusikia naumiza macho. Mwanga wa kati huleta usawa unaonisaidia kukaa makini kwa muda mrefu bila kuchoka haraka. Pili mwanga wa kati hunisaidia kuunda mazingira ya kisaikolojia yenye utulivu na umakini. Nimegundua kuwa mwanga unaathari kubwa sana kwenye hisia za binadamu. Mwanga mkali sana huleta msisimuko hata wasiwasi katika wakati mwanga wa kati huleta hali ya amani na utulivu. Hali hii hunifanya nijisikie nikiwa salama, nikiwa na uwezo wa kufikiria kwa kina, kufanya maamuzi ya utulivu na hata kutafakari binafsi. Zaidi ya hayo, napenda mwanga wa kati kwa sababu unaendana na shughuli nyingi za kila siku. Iwe nasoma, nafanya kazi, naandika, au hata kupumzika. Mwanga wa kati huweza kuendana na hali zote hizi, bila kunilazimisha kubadilisha mazingira mara kwa mara. Hunipa muendelezo na uthabiti katika shughuli zangu, jambo ambalo ni muhimu kwangu ili kuendelea wa mpangilio mzuri wa kila siku. Pia, kuna kipengele cha afya kinachonifanya nipende mwanga wa kati. Ninaelewa kuwa mwanga mkali sana, hasa wa skrini au taa zenye mwanga za mkali, unaeza kuathiri macho na usingizi. Mwanga wa kati hunisaidia kulinda macho yangu na pia hunisaidia kuandaa mwili wangu kwa mapumziko. Hasa ninapo karibia kulala. Hii hunifanya nipate usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu mpya. Kwa ujumla, napenda mwanga wa kati kwa sababu unakisi mtazamo wangu wa maisha. Maisha ya usawa kama ilivyo kwa mwanga, naamini kuwa vitu zingine maishani hazipaswi kuwa za kupitiliza. Katikati huleta utulivu afya na uwezo wa kufurahiya mazingira kwa undani zaidi.

Nakumbuka walimu kadhaa kutoka shule, lakini mmoja ambaye anabaki ndani na ya kumbukumbu zangu kwa sababu aliniadhiri kwa namna ya kipeke. Ni mwalimu mkuu wa chuo cha pili na pia chuo cha msingi. Alikuwa ni huyo huyo mmoja. Alikuwa mwalimu ambaye alieka alama kwa maisha yangu. Na ingawa sikuwa na mazoea ya kumuonyesha shukrani wakati huo. Bado nadhani nilijifunza somo kubwa kutoka kwake. Sijui kwa nini hasa lakini hata leo nikifikiria maisha yangu ya shule najikuta nimerudia kwenye darasa. Darasa lake alikuwa anatufunza CRE mara mingi. Alikuwa mwalimu mwenye nguvu ya kimawazo na roho ya upole. Pia ndiye aliye nitafutia scholarship. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza kwa njia ambayo haiku nipatia hofu. Bali ilinifanya nikae kimya kwa heshima na kusikiliza. Alikuwa mtu ambaye alieza kuleta mada ngumu maishani ili sisi kama wanafunzi tujue kilichotungoja huku nje. Kumbu kumbu yangu ya kwanza naye ni jinsi alivyonifunza kwa mfano. Alitumia mbinu za kuigiza na kuwasili fasihi kwa njia ya kipeke. Mara nyingi aliniomba niandike maono yangu na kumuambia nilicho taka. Alini encourage, aliniongelesha mara mingi na kuonyesha ndoto zangu zinaeza timika. Alikuwa mwalimu ambaye alijali wanafunzi wake kwa undani. Sikumbuki kuwa aliwai kutuathibu kwa gadhabu bali aliwai kututumia mazungumzo ya faraja na kutuathibu tulipokosea. Kama mtu mmoja aliekuwa na tatizo la kufaulu, alikuja na kumjulia hali kumsaidia kuelewa na kumpa motisha. Alikuwa mwalimu ambaye aliamini kuwa kila mwanafunzi ana kipaji chake na kazi yake ilikuwa kufungua roho ya wanafunzi ili kipaji ichoki kinauke. Mwalimu huyo alinifunza somo la CRE na alinifunza somo kubwa zaidi kuliko CRE. Alinifunza heshima, nidhamu, na imani na uwezo wangu. Alituambia sisi ka wanafunzi mara nyingi kwamba kukuwa na nidhamu maishani ni msingi wa maisha. Hii ilinifanya niwe na heshima kwa kila mtu aliye karibu na mimi kwa walimu wengine na pia wanafunzi wenzangu. Na kuona kuwa heshima ni utambulisho wangu. Pia alituambia kuwa kujifunza, si kupata alama tu, bali ni kujenga utu na kueza kuelezea mawazo yako na kuheshimu watu wengine kwa ufasaha kumbu kumbu nyingine. Ni dhamani ya jinsi alivyo tufunza kuwa tuwe na maadili kutoka maisha. Alitufundisha kuwa si sawa kuiba kazi ya watu wengine na kuandika maneno bila kuelewa maana yake. Alikuwa akisisitiza umuhimu wa uhali wa kazi na hii ilijenga kuwa watu wa nidhamu na hata katika nyanja maishani tofauti. Ingawa sikuweza kumuita kwa jina ingawa siwezi kumuita kwa jina sasa, bado nakumbuka uso wake, sauti yake na jinsi alivyo kuwa, akinipa motisha maishani, mimi na wanafunzi wenzangu.

Kwangu mimi, shughli ya kupendeza ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Hasa yale ninayo, yanayosaidia kukuza kiakili, mtazamo wa maisha na uwezo wangu wa kufikiria kwa kina. Kwa mtazamo wangu binafsi, kusoma sio tu burudani bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na ni njia muhimu ninayotumia kujijenga kama mtu. Ninapopata muda wa zaidi napenda sana kuchambua vitabu nakala au maandishi ya maisha na kujizamisha katika dunia ya maarifa. Napenda kusoma kwa sababu hunipa nafasi ya kukutana na mawazo mapya mitazamo tofauti na uzoefu wa mtu watu wengine ambao huenda sikuwai kukutana nao nayo nao ana kwa ana. Kupitia kusoma najifunza kuhusu maisha, changamoto za binadamu, suluhisho mbalimbali za matatizo na namna watu wanavyofikiri na kuishi katika mazingira tofauti. Kusoma unisaidia kupanua upeo wangu wa fikra. Kadri ninavyosoma zaidi, ndivo ninazidi kuelewa kuwa dunia ni pana na ina mitazamo mingi. Hii hunifanya niwe mtu mwenye uvumilivu, mwenye uwezo wa kusikiliza mawazo ya wengine na mwenye kufikiria kabla ya kutoa maamuzi. Kwa upande wangu kusoma hunijenga, sio kielimu bali ni kimaadili na kihisia. Mbali na hilo, ninapenda kusoma kwa sababu hunipa utulivu wa akili. Katika dunia tuliomo, iliojaa misongo ya mawazo, pressure za maisha na kelele za kila siku, kusoma hunipa nafasi ya kujitenga kidogo na mambo ya nje na kuingia katika ulimwengu wangu wa ndani. Ninapokuwa nasoma, nahisi akili yangu imetulia, mawazo yangu yakipangwa upya na msongo wa mawazo ukipungua. Na kwa njia hii, kusoma ni tiba kwangu. Pia, kupitia kusoma, ninajenga uwezo wangu wa kuwasiliana. Maneno ya ninayokutana nayo, mitindo ya uwandishi, na hoja zinazowasilishwa. Unisaidia kuboresha lugha yangu na uwezo wangu wa kujieleza iwe kwa kuandika au kuzungumza. Hii inanisaidia sana katika masomo, kazi na hata katika mahusiano yangu ya kila siku na watu wengine. Zaidi ya kusoma, napata furaha kubwa ninapoweza kushiriki kile ninachojifunza na wengine. Ninapenda kujadili mada mbalimbali, kubadilishana mawazo na kusikia mitazamo tofauti. Hii hunifanya nihisi kua kile ninachofanya kina maana kwa sababu maarifa hayapaswi kubaki kwa mtu mmoja bali yashirikishwe kwa faida ya watu wengi. Kwa ujumla, naeza sema kwa ujasiri kwamba shughli yangu ya kupenda ni kusoma na kujifunza kwa sababu hunijenga kibinafsi na pia inasaidia wengine. Pia hunipa amani ya moyo, hunipanua mawazo na hunisaidia kuwa na kuwa mtu bora zaidi kila siku. Ni shughuli ninayoifanya kwa hiari, kwa furaha na kwa shauku kubwa na ninaamini itaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu kwa mda mrefu ujao.